Mandhari nzuri nilioona ni pale baharini jioni. Wakati jua linapozama na kuacha rangi za hudhurungi na waridi kwenye maji. Pia napenda madhari ya mlima uliojaa miti na wingu lote likiangaza mwanga wa asubuhi.

Katika maisha yangu ni kuanza masomo ya chuo kikuu. Lilikuwa hatua kubwa ilionifanya nijiamini zaidi. Nijifunze kujitegemea na kuona maisha kwa mtazamo mpana. Tukio hilo, lilinifundisha uvumilivu, nidhamu na kuthamini kila hatua ndogo ya mafanikio.

Napenda kutumia video kwa mawasiliano hasa kwa mkutano wa kazi au darasa la mtandaoni. Video hufanya mawasiliano kuwa wazi zaidi. Unarahishisha kuelewa hisia na malezo. Na hufanya watu uhisi kuunganishwa hata wakiwa mbali.

Mimi kampuni ninayoiamini ni kampuni ya Google. Kwa sababu inatoa huduma ambazo natumia kila siku kama Google Search, Gmail and Google Drive. Ambazo ni msaada mkubwa kwa masomo na kazi.

Neno programu linamanisha mfululizo wa maelekezo au kanuni zilizo undwa kitaalum ambazo huongoza kompyuta au kifaa cha kieletroniki kufanya kazi fulani mahususi.

Neno siri linamanisha mfululizo wa herufi namba au alama za siri zinazotumika kuthibitisha utambulisho wa mtu ili kuruhusiwa kuingia katika mfumo wa kompyuta simu au akaunti ya mtandaoni.

Fuata Jumamosi na kutangulia Jumatatu. Kwa kawaida ni siku ya mapumziko na ibada.

Baadaye linamaanisha wakati utakaokuja baada ya sasa.